Hua siogopi sana vitisho vya mtandaoni. Hua sihofii vitisho vya mtandaoni. Kwa sababu vitisho ni vitisho tu ila mtandao ni njia nyingine ambayo mtu anaweza kuitumia kukufikishia vitisho. Kwa sababu huwa nazingatia sana utaratibu wa kila kitu. Iwe ni utaratibu wa kimtandao. Utaratibu wa mambo mengine. Kwa hiyo kama naishi kwenye utaratibu jambo linaloitwa kitisho. Sio kitu ambacho napenda kukihofia. Sihofii vitisho. Na mimi ni mtu ambae huwa na kuwanga tayari kupokea jambo lolote lile. Kwa sababu naamini huu ulimwengu una vitu vingi sana vya kutengenezwa. Una vitu vingi sana halisia umeona kikubwa ni kwamba naweza kujitetea au naweza kuongelea ukweli juu ya jambo lolote ambalo mtu anaweza akawa amenizusha kuliongea. Iwe ni kawaida au iwe ni mtandaoni. Kwa kifupi huwa sipendi kuishi na hofu. Kwa sababu naamini huu ulimwengu tunaishi mara kidogo, tunaondoka, tuna tukifa. Hatuna kitu kinaitwa sijui kufanyiwa marekebisho na nini. Labda kwenye dunia ama roboti, yasiyo kwenye dunia ya sisi binadamu.

Napenda vyote ila mbwa napenda sana, napenda mbwa kwa sababu ana ushirika ambao mawasiliano yetu yanaweza kuwa na maelewano. Pia mbwa ana vitu vingi ambavyo anaweza kuvifanya kibinadamu inaweza kuwa sehemu ya mawasiliano mazuri. Mbwa anaweza kukaa kwenye nafasi kubwa sana katika uelewa ukiweka mbali ulinzi ambayo ni tabia yake ya asili lakini mbwa ana urafiki wa kweli sana. Paka nampenda, lakini kwa sababu siwezi kwenda naye mazingira tofauti tofauti, ni ngumu sana paka kuwa na uelewa kila kitu kwa ukubwa, lakini mbwa ana uwezo mkubwa sana wa kuelewa na kuweza kufanya baadhi ya vitu kama mwanadamu.

Kununua tikiti za tukio, yaani unazungumzia stakabathi. Sina kumbukumbu vizuri kwa sababu mimi ni mtu ambaye mara nyingi matukio mengi, huwa naitwa kama mgeni rasmi, matukio ambayo mimi napenda kwenda mara nyingi, huwa naitwa kama mgeni rasmi, na huwa napenda kwenda kwenye matukio ambayo yanaendana na vitu ambayo mimi navifanya. Kununua tikiti, sina kumbukumbu nzuri ila kupewa kama mtu muhimu kuingia kwenye matukio iyo ni sawa.

Napenda kuandika kwa kompyuta sana kwa sababu uandishi hati ya mkono iko namna ambayo sikuwahi kupata nafasi ya kujifunza sana vitu vingi. Lakini kwa kompyuta napenda sana kwa sababu elimu ya kompyuta nimekuwa nayo kwa muda mrefu kwenye vitu vyangu ambavyo ninavifanya. Kwa hivyo elimu ya uandishi wa kompyuta kimenikaa sana kichwani. Sasa huenda nikama naweza kuandika vizuri lakini huwa naandika vizuri sana kwenye kompyuta na ndiyo napenda hivyo kwenye mambo yangu yote.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini tukizungumzia chakula cha haraka, huwa napenda vyakula vya asili ambavyo tayali vimeshajitengeneza kuliwa kama vile matunda, mizizi amba yo ukifanya mchanganyiko wake unaeza u kapata chakula, che nye maana, lishe, nzuri, yenye afya bora, napenda vyakula vya alaka, napenda.

Namkumbuka mwalimu wangu moja anaitwa mwalimu Kapasa. Alikuwa mwana mama fulani aliyeniifundisha kwenye dalasa la tatu mpaka la nne. Alikuwa anasema Pidax wewe ni mtu mkubwa. Na siku moja utapata uwezo mkubwa wa kuja kuwafundisha hata maroboti. Nimeona bwana kulingana na uwelewa wako mwalimu Kapasa alikuwa ananipenda na alikuwa ananiambia vitu vingi vikubwa kulingana na tathmini zake. Alisema Pidaksi siku moja utakuja kuyafundisha maroboti kwenye ulimwengu huu.

Napenda sana ugali, ugali na mboga za majani, napenda mboga za matunda kama maharage. Na mboga za majani kuna mboga inaitwa matembele, ni vitu ambavyo navipenda vibaya mno, vimenilea. Lakini kuna mboga fulani za majani za asili zinapatikana mbugani zinaitwa chunga, mlenda. Arithi uwa inatoa majani ambayo yakitumika kama mboga uwa inakua ni dawa inafanya kwa kitu kama binadamu watu kama binadamu kuweza kuwa na uhai mrefu napenda hio.

Mimi huwa nanyoa nywele zangu kwa angalau ata mara mbili tu kwa mwezi mmoja. Mara mbili kwa mwezi mmoja, kwa sababu hata hivyo sipendi kunyoa sana nywele. Napenda kichwa changu kikiwa na nywele, na halafu pia huwa naipuka. Mfumo wangu ni kwamba kwenye masuala ya bajeti, napenda kunyoa kwa mwezi mara mbili au mara moja.

Mahala pa ibada naenda mara moja tu kwa wiki. Kulingana na imani yangu. Si tuna uwa tunabudu mara moja kwa wiki. Kwa iyo ikifika jumapili. Naenda sehemu ya ibada. Nafanya ibada zangu. Safi kabisa. Siku zinginezo naendelea na maisha yangu mengine ya kawaida. Ya kwa hiyo ibada nafanya mara moja kwa wiki.

Wiki yangu ya kazi napanga kutokana na kazi yangu. Najua kuna kazi nyingine haina ratiba kwa sasabu mimi ni mfanyibiiashara. Kila siku mimi niko kazini. Kwa hiyo wiki yangu, katika mapumziko nina siku moja tuj umapili kwa ajili ya kufuafua na kufanya mandalizi kwa ajili ya siku ya jumatatu.

Ah, tabia za watu, zizinazonichukiza mi ni umbea na unaafiki. Kwa sababu kuna watu wambea sana na wanafiki, wanapenda sana kufuatilia maisha ya watu. Mtu unashindwa kufocus na kazi, unashindwa kufocus na maisha. Alafu, unaanza kufuatilia, fuatilia watu. Mimi hicho kitu ndo kinanikera sana, umbea, umbea, umbea, umbea, umbea, mi sipendi sana na unafiki.

Napenda kununua vitu sokoni sana, sana, sana kuliko supermarketi kwa sababu sokoni unajua vitu ni beraisi mno kuliko supermarketi. Supermarketi, unazo kanunua kitu elfu ishirini, elfu thelathini, lakini sokoni kuluka kinunua kili kitu kwa shilingi elfu mbili, elfu thelathini, mpaka shilingi miyatano. Kwa hiyo mi, napenda sana supermarketi kununua.

Lengo la mda mlefu, kazini natamani sana niweze kujiajili mimi mwenyewe kwa sababu nikiwezi kujiajili mimi mwenyewe kila kitu kitaenda vizuri. Unajua kuajiliwa so kutobo, lakini ukifanya biyashara ni raisi sana kufanikiwa. Sabu watu wengi walofanikiwa ni watu ambao wameweza kujiajili wenyewe sio kuajiliwa. Kuajiriwa wale unatafuta tu pesa, kwa ajili ya kwenye kuelevate katika biashara, hivo yani, lakini nizuri zaidi ni kujiajiri we mwenyewe na malengo yangu mimi nataka niweze kujiajiri mimi mwenyewe, niweze kufungua biashara.

Yaa, nimewahi kuona bahari na pia naishi karibu na bahari. Bahari inavutia sana bahari. Pia bahari ni sehemu ambayo inakutanisha watu tofauti tofauti. Pia ni sehemu ambayo inasaidia kuweka akili vizuri. Yaa, kwa hiyo, sometime niko under stressi, stressi zangu. Naona mambo hayaendi, huwa naenda mara moja kupunga upepo mle. Hivyo nina pia niko karibu na bahari. Kwa hivyo, nikiamua muda wowote, saa yoyote, dakika zozote ninaenda bahari.

Magazeti nasoma sana. Pia, abari za mitandaoni huwa nazifatilia sana. Ya, huwa nafatilia mno mno. Mimi napenda sana kujua dunia naendaje. Kwa sababu sikuizi dunia iko kiganjani. Yani simu yako wewe au laptopu yako inakupa abari zote za dunia inapoendea. Kwa hiyo mi uwa napenda sana kusoma magazeti mitandaoni.

Jiyoni napenda sana kula wali makange, napenda sana kula some time when bites bites, hizi labda chipsi zilizo kausha zile snack pia napenda sana kula pilau kwani inategemea siku na siku, sababu mina ratiba kula special, labda leo jumatatu na kula hichi, jumanne hichi, jumatano hichi.

Nilivyokuwa mtoto nilikuwa napenda sana kucheza mpira. Mpira na ile michezo ya komborela kujifichaficha. Hasa kipindi hicho mimi mtaani mimi ndio nilikuwa yaani mbabe wa mtaa. Kwa hiyo madogo wote hawawezi kunieleza kitu yaani tin tala. Nawazingua vibaya. Ni kwa hiyo sasa mimi ndo nilikuwa mbaya mi nilikuwa naenjoy sana yale maisha.

Mandhari nzuri ambayo nililo wahi kuiona ni bahari. Bahari ni nzuri sana. Bahari inapendeza. Bahari ina viumbe hai, viumbe wazuri sana mle ndani. Kwa hiyo, kuna siku nishai kupata nafasi, nikaingia ndani ya maji. Kwa na rafiki yangu mmoja huwa ni kazi yake kuvuvua kwa hizo. Kwa hiyo, siku akaniambia bwana, tuingie hivi. Aisee, bahali nzuri sana. Inamandhali nzuri zaidi ya dunia.

Wakati wa likizo, huwa na mimi na miradi yangu nafanya. Napenda sana kilimo cha umwagiliaji kwa sababu kilimo ni vitu ambavyo vitaweza kukusababishia wewe kuweza kufanikiwa. Kwa sababu vitu viwili hapa duniani ambavyo vitaweza kufanya uwe tajiri. Jambo la kwanza, biashara, jambo la pili, kilimo. Kwa hiyo, nikiwa likizo huwa napenda sana kujihusisha na maswala ya kilimo.

Navochungulia nje huwa naona dunia kwa uzuri na mandhari ya nzuri pale. Labda nikiona magari yanapita huwa nafurahi, pikipiki, miti, majengo, barabara ilivyokuwa safi. Pia napenda sana kutazama wakati wa usiku. Napenda sana kutazama nje. Naona kabisa taa zinavyowaka huwa nafurahi sana. Pia napenda sana kuona pale. Unajua, unavyotazama nje unaona mabadiliko. Labda kuna siku nyingine, kuna tofautiana. Dunia kuna mda mwezi unokuwa angavu, kuna mda mwezi unokuwa pevu. Kuhu wanapenda sana kuangali anje, kujua li ayo inaendelea aje. Unavotazama nje, unaona ali ya hewa inavoendelea.

Rangi ninayoipenda mimi ni rangi ya kijani. Pia inanikumbusha mwanamke wangu alikuwa alikuwa anapenda sana kuninunulia nguo ya kijani. Pia namiliki sana vitu vingi vya rangi ya kijani. Vinanifanya nijihisi amani na furaha ninavyoviona nakuwa namkumbuka sana yule mwanamke. Ya, na mara nyingi vitu vyangu vingi ndani huwa nimeweka vya kijani.

Masaa ishirini na tatu, sometime masaa ishirini na nne yote niko mtandaoni kwa sababu kazi yangu nyingi sana, kazi zangu nyingi sana ni kwa ajili ya mitandaoni kwa hiyo ni lazima niwe mitandaoni muda wote. Anytime, na mimi huwa data ya simu huwaga sizimagi, kama simu, kompyuta, muda wote inakuwa iko ni. Siwezi kuzima kwa sababu mtandaoni ndio kila kitu kwa sasa, dunia iko kiganjani.

Mi napenda mziki wa singeli, mziki wa dansi, bongo flavor, raga, yote hiyo mziki ambayo nayoipenda. Na pia, nampenda sana nani lemi ongala, marehemu, lemi ongala. Alikuwa na nyimbo yake ilokuambia, wema, wema, wema, ivu wanaume tumeumbwa, mateso. Na wakati naopenda sana kusikiliza mziki ni usiku, huwa na enjoy sana. Ya, na pia, wimbo naopenda kusikiliza ni yondo, yondo sister, mwana mama. Yondo sister mwana mama.

Nimefuga sana mnyama paka, nimefuga sana lipaka. Sasa mmesema paka wana sio mnyama mzuri. Paka ule alinikera sana siku moja. Yaani nimemwakia sehemu yake ya kujisaidia. Sasa yeye anaenda kujisaidia kwenye unga. Siku moja napika chakula hivyo nakutana na paka kajisaidia mule ndani. Aahh kikweli wana mimi alinikera.

Ya, napenda sana kupige picha, kwa sababu unajua picha, picha ukipiga picha, huwa inavutia sana na nikinua nguo mpia. Mi buwana kila nikinua nguo mpia kikweli, minapiga picha. Napenda sana kupiga picha kuliko kitu chochoote. Ani, uniweke chakula apa na kupig picha, minachagua kupige picha. Picha, hata kama sinapesa, neza nikawadanganya, watu wangu, wakiona picha kali, hivyo naona ujamaa anahela, kumbe, amnalolote.

Kazi zangu huwa mimi napanga kwa listi labda jumatatu hivi, jumanne hivi, jumatano hivi, alhamisi hivi ya huwa minaratiba za wiki zima. Na mi kazi yangu ainalimiti, yanini siku moja ambao napumzika ni siku jumapili tu, lakini siku zote mimi niko bizi mno.

Napendelea sana kufanya kazi sehemu ambayo kumetulia kupo kimya. Napenda hivo. Kwa sawabu unajua ukifanya kazi sehemu ambazo kuna kelele kelele. Basi huwezi kufanya kazi katika ubora ule unaotakiwa. Kwa hivo mimi napenda sana kufanya kazi sehemu ambayo imetulia. Ysani sitaki kelele ya aina yoyote. Zaidi ya mimi kufocus na kazi tu.

Ya, mimi ni mtu mbunifu, mimi ni mtu mbunifu. Pia, najihusisha na masuala ya decoration. Kwa hivyo, napenda sana kufanya ubunifu. Unajua ubunifu unakuongezea kitu katika kazi, katika kila kitu unachokifanya. Ukiwa mbunifu basi huwezi kufa njaa mjini na utapata deals nyingi, kazi yako itakuwa nzuri, mtu akiona hivyo anaona huyu ndiyo mtu.

Ya, nimeshawahi kwenda, mara nyingi sana. Ya, kuna sehemu fulani morugolo pale, kuna mbuga, kunazo, kuna zoo zoo. Ya, huwa wanaonyeshaga wanyama, huwa napenda sana kwenda kuangalia simba, kumuona live, swala, digi digi. Mara nyingi sana nimeenda.

Mchana anapenda sana kula wali, ugali. Yaani ndo vya kula ambavyo ninavyopenda. Hivyo ndo vitu ambavyo navyopenda sana kula. Mara nyingi mchana. Pia siku moja moja ikitokea labda biriani ya chipsi. Hivo, lakini chipsi sipendeli sana kwa sababu chipsiha inanguvu. Ni kila chipsi daki kambili njaa inaniuma, inaniuma, inaniuma sana.

Napenda sana kutembelea nchi ya Amerikani. Ya, ni nchi flani hivi nzuri sana. Ndoto zangu kubwa sana niweze kuja kuitembelea. Au Canada, ya, au China, au Rusi. Na tamani sana. Ni nchi flani nzuri sana. Na penda sana sehemu ambayo yenye baridi. Ya, ah, huwa na sehemu nasisimuka sana pale napoisikia nchi ikitajwa ile na ipenda sana. Na pia, ningependa sana kuona zile barafu, ningetembelea kipeli kipindi cha barafu, nita enjoy sana. Moyo wangu unafurahi sana pale ninapoisikia safari. Yani labda ndo imefika hivi. Siku hiyo nahisi sitolala kwa ajili ya hiyo safari.

Kura napigia ni wajibu kwa kila mtu. Kwa sababu kura, unapopiga kura ile inakusaidia kuchagua kiongozi ambayo wewe unamuona bora kwako. Lakini vijana wengi wa sasa hawapendi sana kupiga kura umeona. Nakumbia labda kiongozi fulani hatumtaki. Lakini yeye katika kupiga kura yeye hakuwepo wala hakupiga kura. Kwa hivyo sasa mimi kura lazima nipige na ni wajibu kwa kila mwananchi.

Napenda sana nyama ya kuku. Kuku ni mtamu sana. Endapo pale ukamtengeneza vizuri. Sana sana napenda sana kuku wakienyeji. Kuku wakienyeji ni mtamu sana ataumchemshe na chumvi. Lakinihuyu broila kuku wakizungu hawa. Hawa kuku ata umpikajeyaa ni hawezi kunoga. Kwa hiyo napenda sana kula nyama ya kuku. Inanifanya na sisimka. Na enjoy. Najihisi ni kodunia nyingine.

Simu yangu mimi naitumia kwa ajili ya kuifazi dokumenti zangu pia kuifazi akaunti zangu ya mitandao ya kijamii kwa sababu kazi zangu mingi sana huwa natumia maswala ya social ya ivo kwa huo lazima kuna bazi ya vitumi yangu niwezo kufifazi katika simu ya simu yangu naitumia sana.

Kwa siku mimi naoga mara tatu. Asubui napoamka naoga, mchana naoga. Jioni naoga. Kwa sababu kuoga, kunafanya mwili kidogo una kuwa mwepesi. Na ukiachilia mbali hapa dar esalam jua kali sana. Kwa ivo sasa usipooga, uwezi kufanya kazi vizuri. Muda wote mwili unakuwa unawasha. Kwa lazima, naposikia jasho naenda kuoga. Na sipendi sana kuwa kera watu kwa harufu ya kikuapa.

Wikendi napenda sana kufua na kufanya usafi ndani. Kwa sabu unajua wiki nzima nakua nikobize muda wa kufanya usafi na shindwa. Kwa unakuta nyumba, inakua labla iko chafu hivi, vyombo viko rafu. Kwa hiyo, natumia sana wikendi kwa ajili ya kufanya usafi. Usafi wa ndani na usafi wa nguo vyote kwa pamoja.

Ya, napenda kupanda mlima. Kwa sababu unajua unapopanda mlima pale, unafanya mazoezi na unakuwa na stamina ya miguu. Watu wengi sana tumekuwa siku hizi wavivu na tunasumbuka sana na magonjwa ya miguu, kansa, nini, kwa ajili ya kula vyakula halafu, hatufanyi mazoezi. Ukipanda mlima, unajenga balansi ya miguu, mwili wako unakuwa uko vizuri. Hata baadhi ya magonjwa yanakupitia kando. Kwa hiyo mlima ni mazoezi.

Yeah, mvua napenda. Mvuwa ni nzuri sana. Mvuwa inasaidia. Kwa sababu sisi wengine ni wakulima. Kwa hivyo mvua inaponyesha pale. Basi kwangu mimi ni faraja sana. Na natamani sana kipindi chote kuwe kuna mvua. Kwa sababu mvua ina hali ya hewa yenyewe inakuwa nzuri hamna joto. Kuna kabaridi fulani. Na mimi napenda sana baridi. Kwa hivyo mvuwa ni nzuri sana.

Kwanza jambola kwanza mimi hua sipendi sana marafiki wapya. Kwa sababu unajua rafiki mpya huwezi jua anatabia gani. Napenda sana marafiki wa zamani wale. Na endapo labda tumegombana na rafiki yangu. Kwa hiyo ni heri ni kakaamimi mwenye. Kwa sababu unajua dunia leo rafiki sio ni mtu wa kumwamini sana. Kwa rafiki atabaki kuwa rafiki kuna mambo mengine. Na baadhiya mambo yangu mimi hatojua.

Ya, nimeenda sana kwenye matamasha mziki. Napenda sana wasanii wanavyoimba live. Lakini kuna matamasha mengine, huwa nikienda huwa nachukia sana. Kwa sababu unakuta msani anaimba upuuzi, tu wa ni. Yani, anashindwa kuimba live. Natarajia kuenda kumuona akiimba live, lakini anaimba kukufata ili nyimbo, na player ili nyimbo. Kwa hivyo, napenda sana msanii anavyoimba live. Na matamasha nayapenda. Na nayafuatilia sana. Na naendaga sana.

Jambo la kwanza nikiwa na wasiwasi mimi huwa napiga magoti namuomba mwenyezi mungu aweze kuniepusha na wasiwasi kwa sababu wasiwasi sio kitu kizuri. Wasiwasi unaeza ukakusababishia ukaja ukapata pressure. Wasiwasi unakufanya unakuwa na hofu sana. Kwa hiyo nikipata tatizo hilo napiga magoti namuomba mwenyezi mungu. Na kile kitu kinacho nitia wasiwasi naachana nachu kabisa nakipotezea.

Shuleni nakumbuka sana marafiki zangu. Kwa sababu mimi nimekuwa kimonta. Kwa hiyo nilikuwa nawaambia wale marafiki zangu. Wani usipo usipo ninunulia vibagia, au sambusa, au kachori. Basi baadaye nakuandika jina wewe ndo ulikuwa unapiga kilele. Kwa hio nilikuwa na wanyasa sana wanafunzi wezangu pale shuleni pale. Yea, hivo yaani kuona kumbukumbu nzuri sana. Pia nilikuwa napenda sana ile michizo-michezo ile ya utotoni ile.

Ndiyo, mi napenda kupika sana. Kupika, unajua unavyopika chakula. Kwanza chakula kinakuwa kizuri, tofauti na chakula unachopikiwa na mtu. Pale unajua umekadilia choumvi, umekadilia hichi. Pia chakula cha kupika wewe mwenyewe, ni kitamu sana. Sababu, napika kitu unachokipenda mimi mwenyewe. Kwa hiyo, hata navyokula nakuwa nafeel happy. Najisikia vizuri sana.

Napenda sana kusikiliza mziki wa asili. Mziki wa asili unanifanya na akili yangu inakuwa imetulia. Hata kama na stressi zinapowa. Lakini kuna miziki hii ya kisasa hii ya kiuniuni. Labda piano, sijui, singeri, sijui, afro, sijui, afrobeat, sijui afrohits. Ile mziki mi siipendi kwa kweli.

Apana, sipendi sana kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu nilisha kuagiza kitu, umekiona kwenye picha vizuri, lakini kitu nilichokuja kutana nacho, aa, ni tofauti kabisa na kile kitu ambacho niweza kukunuwa mtandaoni. Lakini kuna mtandao mingine huwa wanauza biashara real kabisa za kweli, lakini asilimia kubwa biashara mtandaoni nyingine utapeli.

Jambo la kwanza naangalia ufanisi na utendaji wa wiki nzima, labda kazi inaenda hivi hivi na hivi. Nikishaona mambo hayaeleweki huwa naongeza ufanisi, nijue nifanye aje. Huwa naboresha kupitia hivo. Lakini pia, endapo nitaona mambo hayaendi vizuri, nitaangalia aje tatizo ni nini, niongeze kipi ili kazi iwe bora.

Nashughulika na wateja kuwapatia huduma lilokuwa bora ya hivyo yanendo nashughulika na wateja kupitia hivyo pia kuwapu maneno mazuri, kwa fariji, kuwahudumia vizuri. Huwa nawapa kile kitu ambacho hata wenyewe wakitoka pale, kesho watarudi, tu anaona ya huyo anatuudumia vizuri. So mteja kaja, unaanza kumuona, mteja hivyo malo unaringa, icho kitu mi sinaga.

Mi napenda sana kuna kitabu fulani kilikuwa kinaitwa Alfu Lela Ulela. Kile kitabu kina historia fulani nilikuwa nimeipenda sana jamaa alikuwa anaitwa Alinacha. Alinacha aliweza kuwakamata waizi hawa walikuwa wanaiba dhahabu. Sasa katika kuwakamata wale watu wakamwambia nenda katafte brufkesi au mfuko wa kuja kubebea jamaa na eti kwa ujinga wake akatoka pale eti akaenda kutafuta. Kwa ukuja ukuludi vika kutawahiza mundu kwa namali zaote.

Napenda sana kuvaa sandals. Sandals ninavyovaa zile huwa naenjoy sana nafeel sana. Tofauti na viatu vingine. Sipendi sana viatu vya kubana. Ila sandals nikivaa hivi. Najihisi niko normal. Nikitembea. Naeza nikatembea pa sehemu yoyote. Naeza nikatoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo napenda sana sandals Sandals ni viatu flani vizuri sana.

Natoka outi na mpenzi wangu, au na marafiki zangu, tunaenda tunakaa sehemu, tunakunywa vinywaji, mwenye kula atakula, ya mwenye kucheza mziki, atacheza mziki. Au ama la, tunuweza tukatoka sehemu, ikawakamatua, mkatembelea mbuga za wanyama, mkaenda sehemu ambazo zenye vivutio, huwa nikitaka kufanya starehe nafanya hivo.

Dukani mimi naenda kila siku, kwa sababu siwezi kusema ni lini napenda sana kwenda. Kwa sababu nikitoka kazini, samtami napitia dukani nanuwa maji, neza nikanuwa voucher, neza nikanuwa ichi, neza nikanuwa bigji, nikanuwa babrishi. Kwa hiyo dukani, mimi naenda muda wowote, naenda dukani, anytime.

Mi napenda sana kuchonga, kwasabu mimi najua sana kuchonga masofa, vitanda, nilijifunza hiyo kazi, kipindi nasoma. Ya, nilijifunza sana kazi, mapema sana. Kwa nilianza kufanya sana uchongaji, mapema sana. Kwa iyo naeza nika design ichi, nikafanya hivi, nikafanya hivi. Adi kupauwa nyumba, kufanya decoration ya tani, naweza kufanya decolation.

Tena sana sana zikipigwa ngoma za asili au zikipigwa hizi madufu haya ma ngoma za kiislamu wale wa islamu wanavyo imba wale ya Allah hua ya Rabbi salama basi huwa na enjoy sana nikisikia tupalifudufu tindiki nini tindiki nini ya na enjoy sana kuskiza zile ngoma zile.

Ya, nimetembea mto mto mmoja huko palimorugulu unaitwa Mindu. Ule ni mto ambao maji yake li ya natumika kwa jili ya wananchi. Pia ni mto ambao unatoa samaki. Nilivo tembelea mule nilikuta watu wanavua samaki. Pia nileweza kununua samaki bei raisi sana. Kwa dola mbili nilipata samaki kama kumi na mbili.

Inategemea na kazi na kazi kwa sababu kama siku sio ya kwangu mimi kuenda kazini siwezi kuhangaika nalo kwa sababu ni muda wangu mimi wa kupumzika lakini endapo itaitajika. Basi ya dharura naeza kufanya labda kuna mfanyakazi mwezangu naye uwaga niko na dharura anasaidia hivo nitamsaidia naye.

Napenda sana kusoma vitabu vya story na hadithi. Ni vitabu ambavyo navifuatilia sana kwa sababu vina matukio ambayo yaliweza kupita huko. Napenda kufuatilia story za nyuma. Pia napenda kusoma bible Qur'ani, vyote nafuatilia sana. Ni vitabu ambavyo vina historia ya mfumo mzima wa binadamu na mfumo mzima wa maisha. Kwa bible na quran ndiyo napenda sana kuvisoma.

Napenda mkutano wanye tija na wanye manufaa kwa sababu sipendi mikutano ambayo haina faida yoyote. Kwa mkutano wenye tija na wenye manufaa, basi huwa mi naufuata. Unaeza ukaenda kwenye mikutano ambayo haina faida yoyote, kwa hiyo mkutano wanye faida na mimi ndio mkutano ambao naupenda. Sio mkutano ambao hauna faida kwangu.

Kompyuta natumia kwa ajili inaboresha na inanirahisishia mambo kwa sababu hata nikitaka kuandika jumbe, nikitaka kutuma hichi, nikitaka ku upload huwa inasaidia sana tofauti na kutumia simu. Simu kuna baadhi ya vitu sitovipata kwenye kompyuta. Kwa hiyo, kompyuta ni kompyuta. Kompyuta ni kifaa ambacho. Muhimu sana kuliko hata simu.

Ya napenda kuchiza mpila, pia napenda kuchiza mziki dansi, napenda kutazama michezo, ya mchezo ninaopenda sana kuutazama, ni mchezo wa mpila. Mi napenda sana timu ya Yanga Africa, pia napenda sana mtani mwenzetu simba anavofungwa pale, basi mi ndo na enjoy sana. Ya nafurahi sana pale napo ona mtani kafungwa.

Haa, mina nilisha kushiliki katika movie flani vyasa siku hiyo eti nimebita sehemu na shangaa watu wananiita Stasta bwana tumekuona katika movie fulani. Aa basi ili nishangaza sana nikaona, dahi sekumbe ni lifanya kitu kikionekana, watu wanapenda kwa huo hile ilinishangaza sana. Ni sehemu ambayo mi natarajia hakuna mtu anayenijua, afu kuna watu wananijua zaidi.

Jambo la kwanza nimeweza kujenga nyumba, jambo la pili nimeweza kukutana na fursa nyingi mbalimbali na nimeweza kukutana na makampuni ya kufanya nao kazi. Kwa uwekezaji nimeweza kukutana nao. Ya, kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana. Pia nimeweza kuimarisha biashara yangu ndogo ndogo. Ya, hivo nimeweza kupata mikopo benki na katika makampuni mengine.

Nimeshawahi kushiriki mashindano kula pilipili. Siku yake na ilikuwa ni mtihani sana. Nilikula pilipili mbili na ilitakiwa tule pilipili kama kumi na nane, kumi na nane hivi. Kwa hiyo mashindano niliweza kushiriki ni yale ya kula pilipili. La, sitoisahau siku ile. Pilipili bwana, sio mchezo. Lakini kuna mtu alikuwa anakula pilipili, utafikiri anatafuna big-g.

Mimi napenda kuwasiliana na watu kupitia simu, Sometime kwenye maglupu ya wasapu, huwa tuna maglupu yetu sisi wenyewe special kuongea nao, au sometime naeza nikaingia mtandao wa imo, nikawa wasiliana na watu, hivo au wasapu, inategemea na siku na siku na mazingila gani yanayohistaiki kuwasiliana na watu, ya iko hivo.

Mimi ningependa kuona barabara zimeweza kukamilika kwa sababu barabara ikishakamilika ndo tunapata maendeleo ya barabara. Alafu kitu kingine ningependa sana tuwekewe kamera za ulinzi kwa sababu kuna baadhi mitaa sisi tunayoishi mitaa ina wahuni wengi na majambazi.

Ndiyo, navaa miwani, lakini sio mara kwa mala. Sipendelei kuvaa mara kwa mara huwa navaa miwani kama naenda sehemu kama za mahojiano. Huwa napenda kuvaa miwani. Hasa, nikiwa nazungumza na watu ambao nakosa ujasili labda wa kuwatazama sana usoni. Lakini pia huwa napenda kuvaa miwani kama sehemu ya urembo na kupendeza.

Sio sana, ingawaje napenda kuchora na kupaka rangi lakini mpaka yanapokuwa yanatokea matukio muhimu ambayo yananipasa mimi kufanya vitendo hivyo. Lakini kwenye maisha ya kawaida huwa sipendelei kuchora wala kupaka rangi kwasababu mambo yangu mengi huwa haya lengi, uchoraji wala upakaji wa rangi. Kwa hiyo inapotokea, huwa nachora na kupaka rangi.

Jukumu ambola nalipenda zaidi kazini ni ku ushauri. Napenda sana kuwa mshauri. Na ndoto yangu kubwa kukua kuwa mshauri hata wa idara za juu. Hiyo ni kiserekali, kitaasisi kubwa za, kidunia. Natamani sana kuwa mshauri. Kwa hiyo napenda sana jukumu la kuwa mshauri. Au kutoa mawazo. Kikubwa tu yawe mawazo chanya na yenye kuleta mabadiliko na faida.

Kwenye maswala ya kucheza, huwa napenda kucheza sana na mpenzi wangu mara nyingi. Kwa sababu nikiwa na watu wengine huwa nafanya nao harakati za hapa na pale. Na kwa namna ambavyo mi nimejitengenezea mfumo wa maisha huwa sipati sana muda wa michezo muda mwingi kwangu ni kazi ushauri kushauriana na watu ila ninapokuwa na mtu wangu wa karibu huwa tunacheza michezo kadha na kadha.

Ndiyo, huwa naweka picha zangu mtandaoni, na naweka picha zangu mtandaoni kwa sababu mambo au kazi ambazo nazifanya, huwa zinahitaji mwonekano wangu pia, ili watu waweze kunitambua kwamba mimi ndiye nayefanya maudhui, lakini tukiachana na watu kunitambua. Nafasi, au niseme shuguli ambazo nazifanya, zinahitaji mwonekano, lazima nionekane kwa hiyo picha zangu mtandaoni, huwa naziweka, na hata katika kuboresha mwonekano wangu napokuwa na mwonekano mpya, basi naweka picha zangu mtandaoni. Mtu atakaponiona kwenye picha na atakaponikuta basi kuna kwa kuna mfanano.

Napenda sana upepo, upepo ni kitu ambacho napenda ingawaje mara nyingi, huwa natumia AC kwa sababu ya shughuli, napokuwa nipo kwenye kazi zangu. AC ndo kitu ambacho natumia kupata hewa nzuri, upepo, ubaridi, lakini upepo, halisi ya upepo wa asili, huwa naupenda sana kuliko AC.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu nafurahi saana, nafurahishwa na mazingira ya misitu kuanzia harufu ya miti, sauti za wanyama na ndege, mandhari, upepo vile ambavyo unaambatana na miti, kuna vitu vingi napenda kujifunza napotembea misituni, nisehemu nzuri sana ya utalii kwa upande wangu.

Nawasha mishumaa, nawasha mishumaa kama ni nyakati za usiku au natumia taa asili zipo, natumia taa za asili lakini napo kuwa labda kwenye mazingira ya kazi na nategemea umeme. Umeme kukatika natafuta njia mbadala kama kutumia generator na vitu vingine ambavyo vinaeza kunifanya mimi kupata umeme. Au kutumia vihifathi umeme ambavyo tayaril vina kuwa nimesha vichaji kipindi ambacho umeme unakuepo.

Nafanya nini ili kujitunza? Kitu ambacho nafanya ni kujitunza tu. Kwa sababu kujitunza kuna mbinu au kuna njia za kujitunza. Kwanza kujitambua, kuachana na vitu ambavyo ha vifai, kuweka mbali vitu ambavyo vinaweza kuwa athari kwenye mipango, uhai na afya. Koo hua nakua makini tu. Na kufuata taratibu zote ambazo, zinahusu kujitunza.

Uvumilivu ni ya thabiti utendaji mzuri heshima na hekima kujua kitu ambacho alipanga kukifanya kabla ya kuingia kwenye kazi na kuhakikisha anafuata njia au hatua ya kwanza mbaka hatua ya mwisho wa mafanikio. Kama ni utendaji bora wa kazi basi hakikisha anatenda kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili kupata faida aliyoitaka na njia nyingine nyingi.

Wakati wa furaha huwa najitahidi kufurahi kama namna ambavyo umezungumzia furaha. Furaha ni kufurahi, huzuni ni kuhuzunika, kukasirika ni makasiriko, kama hujapenda kitu ambacho wewe unahisi kabisa hakijakufurahisha. Namna ambavyo najifurahisha wakati wa furaha ni kuhakikisha tu moyo wangu umefurahi, huwa nakuwa na hali kuzingatia zaidi huo wakati wa furaha na huwa sipendi kukumbuka changamoto. Wala sipendi kuziishi changamoto kwa sababu ni wakati wa furaha.

Kulingana na katizangu na nikizungumjia wakati uliopu, sinamda kamili usiku, lakini mara nyingi mimi ni mtu wa kukesha na kama saa mengi. Yani kwenye usiku mzima ya naweza ya kabakia masama nene au matatu wa mbayo ndo nitayatumia kulala usiku. Lakini masaa yote ya usiku huwa nakuwa nikomacho kwa sababu ya kufanya vitu vyangu na kufanya kazi zangu kusabu usiku ndo muda mba huwa na upenda sana kwenye kufanya kazi.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupigia gitaa, lakini kulingana na mambo mengi, sikuwahi kufikia tamati. Niliishia njiani, lakini nazijua sheria za namna ya kupigia gitaa, hususani kwenye suala upande wa kushika gitaa, upande wa kukamata nyuzi, ili kupata toni na namna ya kulipigia. Hila kitu ambacho nimibakisha ni uchangamfu na uzoefu wa namna ya kuzifuata sheria ili kupata muziki mzuri kwenye gitaa.

Sina idadi kamili ya kupiga picha. Ikitokea nakuwa na muda wa kupiga picha huwa napiga nyingi. Na nikiwa najisikia kupiga picha chache napiga. Lakini unaeza ukapita wakati au muda mrefu sana bila kupiga picha. Huwa napiga picha kama sehemu ya kawaida wala siyo utaratibu ambao ninauzingatia sana kwenye picha. Hapana ila napiga picha. Nakuwa na kabisa naitaji picha mpya naitaji kuchapisha picha mpya. Au kama sehemu ya furaha nimeenda mazingira nahitaji kupiga picha kulingana na eneo nimelipenda napiga picha. Kwa hiyo sina ratiba maalumu yaani kwamba napiga picha mara ngapi au napiga picha ngapi sina.

Zoeya zuri ambalo ni mejijengea usikivu, huwa napenda kumsikiliza mtu, napenda sana kusikiliza. Yani kabla ya kujibu, kabla ya kutoa maelezo, kabla ya kitu chochote, huwa napenda kumsikiliza mtu kwa sawabu, unapoweza kumsikiliza mtu. Akazungumuza vitu viliyopo ndani yake, unaweza kugundua mambo mengi yaliojificha au unaeza kujifunza vitu vingi ambavyo hukuwai kuvijua. Kwa napenda sana kusikiliza ni zoea ambalo nimejijengea. Ya na mengine mengi lakini hicho ni kitu ambacho nakikumbuka mara nyingi na huwa nakizingatia.

Napata habari kupitia mitandao ya kijamii ambayo nimejiunga nayo kwenye vifaa vyangu kama simu, kompyuta na vitu vingine vingine kama television. Lakini pia huwa naangalia mara chache kwenye channeli kadhaa za televisioni. Habari mpya, hivo yaani.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda shuleni ni Kiswahili. Kiswahili ni somo ambalo nilikuwa nalipenda sana na si kwa sababu labda nilikuwa nania ya kujua sana Kiswahili na mna ya kukizungumza hapana. Kwa sababu ndo ilikuwa somo nyepesi kwangu. Kiswahili na somo lingine lilikuwa ni science kwa sababu nilikuwa nina nivutia vile ambayo lina eleza na mna mfumo wa dunia, ulivyo, nimeona uchunguzi. Pia nilikuwa napenda geografi, kwa sababu geografi ya ilikuwa inanieleza kuhusiana na maeneo ya liopo duniani, au inchi, mbalimbali, mionekano ya mirima na vitu vingine vivutio vingi. Ya lakini kiswahili, ndo somo la kwanza.

Iyo iko wazi na ni rahisi kwa kila mtu kuoanisha maisha na kazi kuoanisha kazi na maisha ya kibinafsi. Na ini kulingana kwamba mfumo wa kazi siku zote kazi ni jambo ambalo huwa tunalifanya kwa sababu ya kuendesha maisha ya kibinafsi au kutimiza ndoto zetu ambazo kibinafsi huwa zinaanza alafu zinawajumuisha watu wengine. Kwa ni rahisi, huwa napanga muda wangu na muda wangu ambao ni tafanya kazi na kazi zangu huwa sizihusishi na maisha yangu ya kibinafsi. Alafu unapokua na maliza, kufanya harakati zangu, na unadili na maisha ya binafsi, kazi zinanipa faida ya kuenda kuwezesha maisha ya kibinafsi. Lakini ni mejitengenezea mfumo mzuri, kufanya kazi, haijarishi na kuwa nafanya kazi na ni ya muda gani, masaa mangapi, wiki au miezi miaka. Lakini napokua nafanya kazi zangu nikimaliza na endelea na maisha yangu binafsi. Huwa na yapa muda.

Ndio, huwa napenda kusafiri na ramani ya GPS na nimfumo ambao nimetokea kuupenda tangu nilipouelewa tu. Lakini hapo awali sikuwa nikipenda kutumia kwa sababu nilikuwa sijui na huwa napenda kufanya kitu ambacho nimekifanyia uchunguzi na nimeona faida zake. Kwa napenda kutumia GPS kwa sababu inarahisisha ina nifikisha mahali popote ambako nahitaji hata kama sipafahamu.

Ndio, huwa napenda kujifunza sana kuhusu historia, hasa historia za viongozi wakubwa, walioweza kufanya vitu vingi sana duniani, hususan katika bara Afrika, na sehemu nyingine tofauti tofauti. Ila napenda kujifunza kuhusu historia, hasa za viongozi, na vitu vingi ambavyo naviona huwa napendanga sana kujua vilianzishwa lini, na nani, wapi.

Kwa kawaida huwa nalala masaa matano mpaka sita na hii ni kulingana na nyakati nilizonazo au wakati ambao umenikuta sasa. Akili yangu huwa inawaza kufanya vitu vingi kulingana na hali ya maisha jinsi livyo. Kwa hivyo nakosa muda wa kulala zaidi huwa nalala masaa tano mpaka sita yakizidi sana saba lakini huwa nalala masaa matano sana sana.

Ndio, huwa napenda kutembea kwa miguu. Penda kutembea kwa miguu sana. Kwa sababu napokuwa natembea kwa miguu, kwanza, na kutana na vitu vingi ni vipendavyo. Na huwa naweza kupita kwenye maeneo ambayo. Nisingeweza kupita kwa kutumia chombo kingine amo usafiri. Kaa unapenda kutembea kwa miguu kwangu ni kama mazoezi. Lakini ni tamaduni ni ipendayo. Napenda kutembea kwa miguu.

Ndiyo, huwa nafanya kazi za kujitolea mara nyingi kwa sababu, unapokuwa unajitolea, unajipatia, unajitengezea nafasi ya watu wengi kuwa na kumbukumbu mzuri, hata kujitolea pia kuwa kwendapo kama siku unawezwa ukapatwa na changamoto, either ukahitaji usaidizi, ikiiwa huna namna ya kuwalipa watu ambao watahitaji malipo, kwa hivyo huwa najitolea mara nyingi.

Kwa namna ambavyo natimiza ushirikiano katika timu, mara nyingi huwa napenda kuwa wa kwanza kufanya kitu ambacho kilisababisha timu iundwe umeona bwana. Yaani kwa mfano labda tunatakiwa kubeba vitu flani, alafu timu imechoka huwa najalibu kuwaambia kwamba ni heri kuumia kwa sababu maumivu yetu ndo yatufanya tufike tamati ya kile kitu ambacho tunajalibu kukifanya. Kwa uwaga natumia njia kama hizo kuamasisha ushirikiano kuhimiza bila kuchoka kwa nafanya hivyo mara nyingi.

Huwa napenda keki zenye mchanganyiko wa maziwa pamoja na ladha za matunda. Huwa napenda na napenda keki mara nyingi ambazo naeza nikatengeneza mwenyewe kwa sababu mi ni fundi wa kutengeneza keki. Huwa napenda kutengeneza keki zisizo kuwa na kemikali zaidi. Keki za asili, keki ambazo sitatumia kitu kama maziwa na mchanganyiko wa matunda.

Kulingana na uimara wa kifaa changu, kwa siku huwa naweza kuchaji mara tatu, hivyo, huwa nachaji mara tatu kwa siku kifaa changu, nikizungumzia simu, lakini kwa kitu kama kompyuta, natumia kompyuta ambayo inahitaji umeme muda wote, lakini ninayo kompyuta ambayo naweza nikaichaji kwa siku mara mbili na inanisaidia hivyo.

Kitendo chawema ambacho nilishai kufanya ni kupokea mwanamke mwenye uja uzito ambaye alitelekezwa au mtu ambaye alimpatia uja uzito alikuwa hana utayari kulingana na uwoga wanamna ambayo yule mwanamke. Mazingira aliyokuwa nayo kwa kuhofia labda angepata kesi hivyo mimi niliweza kumsaidia kutunza uja uzito wake tangu ulipokuwa na wiki mbili mpaka alipofika wakati wakujifungua. Na nilishai kufanya hivo kwa watu si chini ya mmoja.

Napenda chai. Napenda chai kwa sababu ndicho kinywaji ambacho ni mekizoea na nimekitumia mdamrefu. Hivyo napenda kwa sababu napenda latha yake uchangamufu ambao naupata ni kinywa chai na uchachi wa madhara ya patikana yako kwenye chai kwasabu kila kitu kina faida na hasara. Lakini chai kwangu ina asara chache lakini naipenda katika hali ya mazoea na hata latha yake.

Stadi za kazi kwa kwa muhimu kwangu ni stadi za mikono. Huwa napenda sana kufanya shuguli za mikono. Lakini pia huwa natumia ubongo sana kwenye kufikiria nafikiri kila mtu huwa anatumia ubongo. Ndiyo, kuendesha kitu. Kwa namna ya kufanya jambo lifanyike katika mwili la stadi za mikono. Ndo kitu napenda.

Ndio, napenda maua, tena maua ya kunukia na maua yenye asili ya kuwa dawa kwa watu. Napenda maua na napenda kuyatunza, kuyafuga, kuyaotesha, kuyastawisha. Napenda sana maua, japo si yote ila yapo maua mengi ambayo mimi nayapenda hasa maua ya asili na si yale ya maabara.

Hekima ambao nimejifunza maishani ni usikivu, usikivu kwa kila rika, kila mtu na kila rika, usikivu huwa na tabia ya kusikiliza. Chochote kile, kiwe kizuri au kibaya kwa sababu taarifa nzuri ni muhimu kuisikia na ambayo ni muhimu kuisikia. Kwa sababu kitu kibaya ukikisikia, kabla ukaja ukakisikia wakati mwingine haki kushangazi. Ila unapokuwa msikivu, unapata kujifunza, kujua kwamba hiki ni kibaya na utajifunza namna ya kukiepuka. Aidha katika usikivu wako, utapata mbinu za kuepuka au kama utasikia kitu kizuri, basi utajifunza na namna ya kukiishi. Kwa hekima nipendayo ambayo nimejifunza maishani mwangu kwa kasi na kwa bidii ni usikivu.

Napenda wanyama ambao wanafugika, napenda sana wanyama wanafugika, kama vile mbwa, paka na wengine wote ambao wanafugika sana sana napenda mbwa. Kwa sababu mbwa ni mnyama mwenye uelewa mkubwa kidogo, uelewa mkubwa kiasi kwamba huwa ina elewana sana na binadama au viumbe vingine kwa maana ya tabia zake. Ni mnyama mwenye hekima na heshima usikivu, na namna ambavyo naweza kukarili, matendo mengine ya kibina dam, mnyama mwenye kumbu kumbu, na unapomfunza kitu wanakuwa na tabia ya kukizoea, nakuwa na mazoea na icho kitu. Hivyo kumfunza tabia njema, na kuwa na tabia njema na ni mnyama mwenye kuweza kujiongeza na kariri na kugundua na kuona haraka sana vitu vibaya na kuweza kutoa tarifa.

Napenda harufu zenye makali kiasi. Zisizo na makali sana. Napenda harufu zenye misiri ya asiri ya misitu. Napenda sana harufu zinazatoka kwenye maua, baadhi ya miti miti fulani. Pia napenda mchanganyiko wa harufu ambazo hua zinatengenezwa maabara japo si zote.

Napokua nimekabure, labda sinashughuri ya kufanya hivi, huwa napenda kufikiri mara nyingi, napenda kufikiri, kuwa mazingira ya ukimya, kufikiria tu mambo mapya ambayo naweza nikayafanya na yakawa na mwonekano mzurii au tija na faida hapo baadae. Lakini sana sana huwa napenda kufikiri sana vitu vya mbele zaidi, kimtazamo na kimafanikio yenye faida kijamii.

Mimi sio mtu wakwenda sinema mara nyingi. Sio mtu wakwenda sinema na siku mbuki mara ya mwisho ni meenda sinema ilikuwa ni mwaka gani, tarehe au mwezi. Ingawaje nishai kwenda sinema na thani ni marambiri tu na ayo ni mdamrefu sana ilakwa sasa nasijawai kwenda sinema popote na sio mpenzi sana wakwenda sinema. Na kama nikipenda cinema, mpya huwa naipata kupitia mitandao yangu wa kijamii na kura satofauti tofauti ambazo zinakuwa zina sambaza hizo sinema.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ambayo mimi naishugurika nayo sana sana. Na ni kazi ambayo mimi ndo uwa naitumikia. Ni kazi ambayo inanipatia kipato. Ni kazi ambayo kidogo. Inaeza kuwa ni kazi inaotambulika kijamii lakini kwangu mimi. Ni siri. Inafamika na wale ambao nafanya nao kazi. Kazi yangu naithamini sana. Na shidwa kuiweka wazi lakini. Ni kazi ambayo naisamini. Si kazi ambayo naeza nikaielezea kwa kila mtu. Kwa sababu mimi ni muajiriwa. Na mimi siyo mtu wa matangazo kwenye kazi yangu. Mimi ni mtendaji tu.

Ndiyo, mara nyingi huwa nasomea habari mtandaoni sana sana. Kwa sababu muda mwingi nakuwa nipo kwenye majukumu ya kazi, kwa hiyo viunganishi vyangu vya mtandao, ndivyo na vovitumia kusoma habari. Ndiyo, hivyo. Kwa mtandaoni nisehemu ambayo unapenda kusoma habari kiukweli, ni hivyo.

Angalau baridi, huwa napenda. Joto sipendelei, kwa sababu, lina nitesa, lina nchanganya, ila baridi ni napenda baridi. Japo lisiwe baridi la kuzidi, lakini walau, baridi kuliko joto koo napenda baridi. Kiukweli kabisa, kwa sababu joto lina niathiri kwa kiasi kikubwa, joto linasababisha mtu kuchoka, kuishiwa nguvu na hata maji mwilini. Lakini baridi lina tunza, nguvu, baridi lina tunza maji, endapo kama utapata namna ya kujistiri.

Kiukweli napenda kuwa mahali penye utulivu lakini pia napenda kuwa mahali penye amani, mahali penye uwezo wa kupata mahitaji kama vile vyakula, maji na vitu vingine vingine. Nipate mahitaji ya kibinadamu kiurahisi sana. Hiyo ndo napenda kuwa mahali pa design hiyo.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuhusiana na vile linafanya watu wengi wakue kiimani hasa kwenye suala la kutambua umuhimu wa wenzao. Dini ni jambo ambalo linatuunganisha pamoja na kupunguza makari na vile namna ambavyo watu wanaweza kuwa na tabia za kikatiri, kushindwa kusaidiana na kathalika. Hivyo kwa upande wa dini napenda sana jambo hilo na naunga mkono dini kwa sababu inatufanya kuwa kitu kimoja, kutufanya tuwe na upendo na kueshimu kile kilichosababisha sisi kuwepo.

Huwa napendelea mwanga wa kati. Sipendelea mwanga mkali sana. Mwanga wa kati huwa naupendelea hasa mara kwa mara. Endapo kama kutakuwa na mwanga mkali basi yaeneo ambao linahitaji mwanga mkali zaidi kwa sababu labda ya kuona vitu visivyo onekana. Lakini huwa napendelea mwanga wa kati kwa matumizi ya kawaida na matumizi ya kila siku.

Huwa napenda firamu za kufikirisha, firamu za kutisha, firamu za maisha ya mbele, ya muda. Huwa napenda firamu za namna iyo. Lakini pia napenda firamu ambazo zinazungumzia sana maswala ya science. Ivo napenda sana firamu ambazo zinazungumzia ya maisha ya mbele ya kiscience. Firamu zinazoonyeshe mambo ya utafiti.

Huwa napendelea t-shirt, ingawaje nikivaa shati napendeza t-shirt kwa sababu inakuwanga rahisi kuzipata kwangu na nikivaa t-shirt huwa napendeza pia inanifanya kuonekana sawa, kulingana na mwili wangu na maumbile, jinsi yalivyo. Kwa hiyo t-shirt napendelea sana, alafu mashati navaa kawaida.

Mimi ni mtu wakuchelewa kwa sababu ya ukweli naweza kuongelea ukweli wangu. Mimi ni mtu ambaye maranyingi huwa nachelewa. Sio mtu ambaye na wahi na hiyo kwa watu wengi unitafsiri kama unitafsiria kuwa ni sifa mbaya kwa upande wangu. Lakini kuchelewa kwangu huwa inaninufaisha kwenye mambo katha wa katha ingawaje hasara zipo kwenye uchelewaji wangu wa kufanya vitu. Lakini nikichelewa kuna vitu vingi sana uwaga navigundua. Nagundua vile watu wanapokua wanaitaji mambo yao kwa uharaka. Endapuweo kachelewa hawezi kuelewana nawe. Lakini mtu anaechelewa anapata nafasi ya kujifunza. Mtu anaewahi anaweza kuwahi kupata anachokiitaji. Hivyo kuwahi kuna madhara na kuna faida kubwa. Kuchelewa kuna asara na kuna faida kubwa pia. Hivo mimi mimi ni mtu kuchelewa.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto lakini endapo tu kutakuwa na kipindi cha baridi na endapo nikiwa kwenye mazingira ambayo yana baridi isiyo isha. Napo si sana, napenda ingawaje kuoga maji ya baridi ni maisha ambayo nimeyazoea. Hivyo sihofii kuoga maji ya baridi mazingira yote. Ila nikipata nafasi mahali kuna maji ya moto alafu ni mazingira ya baridi, huwa napendelea kuoga maji ya moto.

Kupunguza matumizi ya plastiki kwanza hua nahakikisha kama matumizi ya plastiki kwangu yanaweza kuwa muhimu, hua natunza plastiki ambazo hua nazitumia. Ili nisiwe na matumizi ya plastiki nyingi kwa kupunguza kiwango ama idadi. Na kwa sababu si kitu ambacho kinaweza kuepukika plastiki, eitha kwenye kubeba au kuhifadhi. Napenda kusafisha kitu ambacho nakitumia eitha kama ni vitu vya plastiki. Lakini sio kuviongeza kuwa navyo kwa wingi. Na hii yote ni katika kuthibiti, uchafu na kujaza plastiki nyingi. Uwa nazitumia katika viuongo stahiki na kuvitunza vikiwa vichache. Kwa ivo napunguza matumizi ya plastiki kwa namna hiyo.

Siku za mvua huwa napenda kuhudhuria shamba, kuotesha vitu kwa sababu mvua kwangu ni neema kubwa sana. Ni kitu chenye faida, ni wakati wenye faida wakati wa mvua. Kwa shughuli zangu nyingi ni upandaji na wakati naposikia sauti ya mvua. Kuna namna najisikia vizuri sana, najihisi sawa kwa sababu wakati wa mvua ni wakati ambao waga nauombea sana mara nyingi utokee. Kwa sisi ambao tulishindwa kuelewa kuhusiana na mzunguko kisayansi, huwa tunaishi kwa imani na kukariri majira. Ko naposikia sauti ya mvua najihisi sawa. Alafu sauti ya mvua kwangu ni sauti ambayo inanifanyaga akili yangu iweze kuwaza vitu vingi na kuzalisha vitu vingi, hasa hasa story. Hivyo wakati ya mvua napenda kuhakikisha naotesha vitu, lakini pia wakati ya mvua kwangu ni wakati ambao napataga mambo mapya kichwani. Iwe ni utunzi au mipango.

Napenda sana mahali pa kimya. Nawala si mahali pa kelele. Mahali pa kimia napapenda zaidi. Ingawaje napokutana na maeneo yenye makelele, mahali pa nye kelele. Huwa najitahidi kuvumilia makelele hayo kwa sababu huenda mahali hapo, ndivyo palivyo, huwezi kupingana napo ila napenda sehemu tulivu.

Mi napenda sana comedy, action, napenda sana comedy, hizi movie za kupigana-pigana, movies za kivita-vita huwa napenda sana. Yaani napenda vile kumuona Labda Rambo, anavyopigana na wavietnam mle mistuni, huwa napenda sana. Napenda sana kuona movie ya After Earthy.

Yeah napenda kula popcorn porpcon ni chakula fulani hivi ambacho kinasisimua sana. Popcorn unapoila pale base huwa napenda sana kula popcorn huku nikiwa naangalia movie. Basi nikila ile pale, yaani movie ata kama ni ndefu ina masaa matano sita saba nane huwa sichoki kuangalia movie. Popcorn ni nzuri sana.

Mimi napo wamuka asubuhi, jambo la kwanza, namshukuru mwenyezi mungu, napowamuka pale kitandani. Na jambo la pili, nafanya mazoezi, labda napiga pusha apu, jambo la tatu naenda kuoga. Nikitoka kuoga pale, mimi ni muslamu, nafanya ibada, nikisha toka kufanya ibada pale, na kunyua, labda chai au supu, kisha bada apo nenda kazini.

Ujuzi ambao ninauitaji kuhimarisha. Ninamna kufundisha watu rugha zaki Afrika. Kwa sasa nika watika mpango wa kuhakikisha na famu vizuli rugha nyingi za ki Afrika. Kwa sababu natamani kuifanya Afrika. Kuwa bara ambalo litaeleweka na mabara mengi kwenye upande wa lugha.

Nawasiliana nao kwa kutumia simu ya mkononi, mitandao ya kijamii ambayo ina viunganishi vya mawasiliano, tofauti tofauti kwa kutumiana ujumbe, mbali mbali kwa sababu ya kupeana ratiba za kazi au matokeo ya kazi pamoja na maendeleo.

Mji ambao ningependa kutembelea hapa duniani ni mji wa Thailandi, mji mkuu wa Thailandi. Kwa sababu napenda mandhali ya kijinsi yalivyo. Na natamani kutana na watu wa jami hile, napenda unapizungumza.

Napenda chakula mbacho hakina mafuta. Mara nyingi napenda kula vyakula mbavyo havina mafuta. Ndiyo. Chakula mbacho hakina mafuta napenda. Ingawaje nilishawahi kula vyakula mbavyo vina mchanganyiko wa mafuta. Japo si sana. Sipendelei vyakula vyenye mafuta mengi, na napenda chakula ambacho hakina mafuta kabisa kwangu ni bora zaidi.

Hapana, sina ndege wa kufuga nyumbani. Hila na tamani, kufuga ndege kwasababu ni kitu ambacho pia napenda. Hila nimekosa tu, nafasi nzuri ya kuweza kufanya, kutunza mifugo kama iyo. Lakini ikitokea, naweza kufuga kwasabu pia napenda ndege wa kufugwa.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana. Kama endapo, kungekuwa na uwezekano wa jambo kama hilo, ingewezekana. Lakini, naamini, niswala ambalo halwezekani, na nikama hadithi idu. Kwa sababu, kila kinachopanda juu, hakiwezi kurudi chini. Kinachomea, hakiwezi kurudi na kuanza kumea upia.

Mfumo ni upendao kwenye simu ni mfumo wa kitekinolojia ambao, unaweza kuhifadhi data na nyaraka tofauti tofauti kwa mfano. Napenda application kama ya gmail kwa namna ambavyo inaweza ikatunza taarifa na nyaraka mbalimbari.

Namna ambavyo nashugulikia muda wa mwisho ni kwa namna ambavyo huwa nafanya mambo yangu kwa speedy sana, kwa haraka ili kuweza kupata wakati mzuri wa kumaliza. Namna ambavyo nashugulikia muda wangu wa mwisho huwa napenda kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa na kimekamelika.

Program ni nazozitumia mara nyingi, ni program za, kiteknolojia. Na ni program ambazo zinausika kwenye kuunda. Kwa mfano program za kutengeneza muziki kama flute studio, natumia cubase, vision zote na pia natumia program kama studio one, natumia kama logic na zinginezo.

Mafunzo ambayo nikependa kuyapata kazini ni mengi, lakini funzo ambayo nikependa kulipata kazini sana sana ni funzo ambayo lingeweza kunifanya mimi kukua na kuwa mkubwa ingawaje naelewa taratibu nyingi za kunifanya niweze kuwa mkubwa kikazi. Unajua kila kitu nacho kifanya au unapokutana na watu wengine kazini huo napata mafunzo kulingania na vile wanavyovi. Fanya wao.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi unaohusiana na maswala ya satelite. Namna ya kujua vitu vipatika na vyo juu ya anga na namna ya kuona vitu vipatikavyo juu ya anga na namna ambavyo vitu vya angani vinavyoweza kuunganisha teknolojia ilioko chini na kuweza kupata majibu ya vitu ambavyo watu wana vipata wakufunzi wa mambo ya anga. Huu ni ujuzi ambao ningependa kuujua kulingana na faida zote zipatika na zo humu.

Sina hakika ju ya mchezo ninaupenda kwenye olimpiki kwa sababu mimi huwa sizingatii michezo sana ya olimpiki. Mimi napenda burudani kama muziki na vitu vinginevyo. Kwa maswala ya olimpiki naona watu wakiwa wanafanya lakini pia sio shabiki sana. Labda mpira wa miguu kidogo lakini mambo mengine sio mtu ambaye nazingatia hivyo. Sina uzoefu wala ujuzi sana kuhusiana na mambo haa.

Ndiyo, nahifadhi kitu cha thamani. Na si kimoja, ni vingi na hifadhi vitu vya thamani. Ingawaje thamani yake inaweza kuwa ya kawaida au inaweza kuwa thamani ndogo lakini kwangu mimi ni thamani kubwa na ndo maana na hifadhi. Na nina tabia ya kuhifadhi vitu vya thamani na vikuwa navipata na vitunza.

Kuhusu kazi naweza kuelezea kazi yangu ya ualimu juu ya maswala ya kucheza. Mimi ni mwalimu mzuri sana kwenye maswala uchezaji hasaa uchezaji wa muziki na ngoma za asili ya huwa nahusika na maswala hayo. Nacheza muziki na ngoma za asili ni somo ambalo mara nyingi napenda kulizingatia na nawafundisha wengine na tangu nimejifunza yapata miaka saba sasa.

Asubuhi hii kitu ambacho nilifanya kwanza kabisa niliita mkutano na watu wangu wakaribu kwa sababu ya kitu ambacho tulikubaliana kufanya leo jioni na uzuri ni kwamba wamekuja na nimezungumza nao na bado wapo kuhusiana na mpango wetu wakwenda kuwatembelea watoto yatima.

Ninaye mnyama ninayemfuga na nafuga mbwa nampenda sana mbwa wangu anaitwa padi nampenda ananifuraisha kwa namna alivyyo mtiifu na mwenye upendo na mwenye uelewa kwa namna ambavyo nimempatia mafunzo. Na huwa anafanya vitu vingi ambavyo vina nifuraisha na kunichekesha hata napokua na mawazo na ni mbwa ambaye huwa anagundua namna ambavyo napokua siko sawa huwa ananifariji kwa sababu tayali amesha zoea kuniona nikiwa na furaha. Na mi nimezoea kumuona hivyo. Na mara nyingi anapokua amepata changamoto huwa nahuzunika. Na haraka sana uwa najalibu kumpatia matibabu ili awe sawa.